Popcorn. Popcorn ni kiburudisho kilicho tengenezwa kutokana na mahindi. Mahindi yale huingizwa katika joto la kiwango fulani. Pia yale mahindi huweza kulipuka na kutoa alama nyeupe au kutoa kile kiini chake cha ndani cheupe ndio tunaita popcorn kiasilia mimi sipendi kula popcorni kwa sababu ndio tuansema ni wanga au carbohydrates kwa kama ni wanga inazidi kuongezea mafuta ya ziada katika mwili wako kwa hio mimi sipendelei sana kula popcorn.

Kwa kawaida, wafanyakazi wenzangu ni watu ambao ninaishi nao muda mrefu sana. Tunajenga mahusiano kwa kufanya kazi na kushirikiana vizuri. Bila kuwa na ushirikiano kazini bila kuwa na maelewano kazini huo mahusiano yatakuwa ni magumu. Tunajenga mahusiano ya kirafiki, lakini urafiki unaofuata mipaka au miiko ya kazi. Tuheshimiane kutokana na nafasi zetu kazini. Tukiheshimiana kutokana na nafasi zetu kazini basi na kuwa tuna mahusiano ambayo yanaweza yakajenga na yakanyanyua tahasisi tunayoiongoza au tahasisi tuliyoajiliwa kwayo. Kwa hiyo mahusiano ninayoyajenga nimejenga mahusiano ya kirafiki lakini yenye kuangalia mipaka ya utendaji kazi. Yenye kuangalia mwono mbele wa kituo yasiyodidimiza maslahi mapana ya tahasisi iliyotuajiri.

Muziki burudani muziki ni midundo, nyimbo, maneno yaliyoimbwa maneno yaliyoganiwa kwa sauti mbalimbali ili kutengeneza kitu moja ambacho kinaweza kuburudisha masikio, kinaweza kupita ndani ya masikio kikakuletea burudani kwa hiyo mimi nasikiza mziki sana mziki wa injili nasikiza sana mziki wa injili niweze kunikumbusha maneno ya mwenyezi mungu Mungu anataka tutende vipi, anataka tunende vipi katika maisha yetu. Kuyo mara nyingi inasikiliza sana muziki wa njini. Nandiyo muziki ni nao upendelea zaidi unaonifurahisha zaidi kwa hiyo muziki wa injili ninaupenda sana kwa sababu unanifurahisha, unaniburudisha, unananipa matumaini ya maisha mapya, tutakayokuwa nayo baada ya maisha ya duniani kupita kama baadhi ya vitabu vinavyosema kwamba kutakuwa kuna mwisho wa dunia kwa hiyo ndo nasikiliza sana nyimbo za dini ili ziweze kuniimarisha.

Katika kazi yangu ningependa kufikia malengo yangu, na malengo yangu ni kuwa na pesa za kutosha. Kuinyanyua taasisi itoke katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Tuweze kuwahudumia watu wengi zaidi kuliko hivo hivi sasa. Kwa hiyo kiufupi napenda kupata maendeleo ya taasisi, ambayo hayo maendeleo yanaendana na maendeleo ya mfanyakazi mmoja mmoja, isiwe kwamba taasisi inapiga hatua. Watu mmoja mmoja hatupigi hatua, hiyo itakuwa sivyo.

Kununua vitu. Mimi ninapenda kununua vitu vizuri ambavyo vinaweza vikadumu kwa muda mrefu. Mathalan ninapenda kununua viatu ambavyo ni vizuri, vya ngozi, naweza nikakaa nacho hata miaka miwili. Lakini pia ninapenda kununua simu nzuri. Ninapenda kununua niwe na vitu vizuri, saa niwe na nguo nzuri. Yote hivo ninapenda kununua lakini viwe katika ubora ambao naweza nikaenda navyo sehemu yoyote na nikaishi navyo sehemu yoyote.

Katika kazi ya nyumbani nayoichukia, basi ni kuosha vyombo, sipendi kuosha vyombo kuosha vyombo mimi ni kazi ninayochukia naona ni kazi ngumu sana kuosha vyombo ni kazi ninayoichukia, kazi namba mbili nayoichukia ni kupiga deki sipendi kabisa kupiga deki kuosha vyombo na kupiga deki ni kazi nazozichukia.

Ndoto, ndoto ni maono ambayo mtu anakuwanawe ambayo ya naeza katimia kutokana na mipango yake jinsi ilivyo ndoto yangu kubwa mimi ni kuwa mfugaji mkubwa na mkulima mkubwa ambaye ana pesa zake ambaye ana jimudu kiuchumi na kuweza kutatua changamoto zake kwa ndoto mkubwa ni kuwa mfugaji na mkulima.

Vitu ununuzi kununua kitu ni ile hali ya kutoa pesa ukapewa kitu kwa kawaida mimi napenda kununua vitu masokoni barabarani supermarket au masoko mengine makubwa lakini mara nyingi kuna kuwa kuna minaada, nikiwa nauhitaji wa kitu naenda sokoni, au naenda mnadani, na jipatia kitu changu.

Maji, maji ni kimiminika ambacho kinatumika kunywa. Na kunywa maji mara mbili kwa siku mpaka mara tatu. Lakini muda mwingine nakunywa pale ninapopata kiu. Kwa hiyo inaweza kufika mara nne hadi mara tano, lakini standard au kwa kawaida ni mara mbili kwa siku.

Siasa, siasa ni nini? Siasa ni ile hali ya kuzungumzia mambo mbalimbali ya kimaendeleo, ya kiuchumi, ya kisiasa ya nchi husika. Siasa ninapenda kuzungumzia hasa pale ninapoona wanasiasa wanatenda kinyume na wanavyosema. Wanahidi tofauti, wanatenda tofauti.

Sanaa sanaa ninayoipenda mimi ni sanaa ya michezo na maigizo sanaa ya michezo na maigizo ni sana nzuri sana ambayo inakupa wewe kuweza kujua vitu vingi kuweza kuchangamka kuweza kupata mawazo mapya pia.

Gazeti habari gazeti ni karatasi inaoandikwa kwa ajili ya kuuza habari lakini pia napenda sana kusikiliza habari za mtandaoni. Naona gazeti kuenda kulinunua ni gharama zaidi. Lakini yale ambao nitakaoweka mtandaoni itakuwa ni nzuri zaidi.